Ndio mimi kanisani kwetu wanapenda sana kutoa sadaka na michango mbali mbali kwa sababu Hata kwenye biblia Mungu ametuagiza tutoe sadaka sadaka inafungua milango. Kwa hiyo mimi, kila ninapoenda ibadani, ama kila ambapo kanisa langu linakuwa na uhitaji fulani, basi mimi na sinabudi kutoa sadaka yangu. Kuna kile ambapo nahudhulia ibada kanisani kwetu, basi wanatoa sadaka kanisani kwetu na michango mbali mbali, michango ya harusi, michango ya ujenzi, michango, yoyote ambayo inahitajika kwenye kanisani kwetu, basi mimi huwa natoa kwa sababu ni vizuri kutoa. Mtu anayetoa basi ukitoa unapotoa sadaka basi Mungu anakubariki Unapotoa sadaka basi Mungu anafurahia Kwa hiyo mimi huwanapenda sana kutoa michango.

Kazini kwangu kuna changamoto nyingi sana. Lakini changamoto kubwa ni kwamba kuingia kazini umechoka. Labda kuna siku hujisiiki vizuri. Ama wateja wamezidi wengi sana. Na unatakiwa hudumia. Hakuna mtu mwingine wa kuhudumia zaidi yako. Hiyo kazini kwangu napitia changamoto nyingi sana. Lakini nashukuru kwa sababu nina bosi mzuri. Tunaeza kuzitatua, wakati mwingine mambo na usafiri, unajikuta umeamka mapema, lakini usafiri ukakuchelewesha kuweza kufika kazini, hivyo majukumu yakakuzidia, ukachelewa tena kuludi nyumbani, wakati mwingine kero za wateja, wateja wanakua wengi, wanataka uwahudumie kwa wakati, kila mtu anataka ana haraka, wanataka umhudumia tu haraka aende. Kwa hiyo, na nili majukumu ni mingi sana lakini kunao na kutaba mteja, alaba mayangiza kitu fulani, alafu na mpelekea na nakuambia siyo, yichopo na kumisha tuniaga ya rama.

Hapa na mimi sipendi sana kuangalia nyota. Kwa sababu sijua ata maana zake. Lakini kama nikipata mtu ambae na jua maanazake na hakaweza kunifundisha. Basi naweza tamani sana kuangalia hizo nyota na kuweza kujua maanazake na kuweza kuzifafanua vizuri. Uge nauna tu watu wakiangalia nyota kwenye mitandao wa wakieleza na mna mbavyo mtu aneza kuangalia nyota yake na mna mbavyo mneza kuchunguza nyota ama maana za nyota. Lakini kwa kwelisijawai kujalibu kuangalia na uge nasike kwamba kuna nyota za ina nyingi na kila nyota ina majina yake na kila nyota ina sifazake na kila nyota inaubaya wake na changamoto zake. Lakini kwenye maisha yangu sijiwai fatili ayo mambo. Wala sijawai taka kujua sana kusuizo nyota kwa sababu ni mamba ambayo tijia hui kukaa chidi na kwanza kuwaza kwa mba hivi vitu waga vina kuwaji. Lakini waga nasikia kwa mba watu wanasema nyota kuna nyota za ina mbali mbali kuna nyota kila mtu wana nyota yake na kuna nyota za ina mbali mbali na kina nyota inawezo yake na kina nyota ina batia yake na kina nyota ina maana yake Lakini kwa pande wangu. Sikuwai kufatilia namna mbayo iyo nyota inakua. Waga naona kuna watu wanafundisha kuhusu nyota, kuna watu wana tabili kuhusu nyota, kuna watu wanaelekeza kuhusu nyota nafafanua vizuli. Lakini mimi kwa pande wangu sijawai kujaribu, sijawai kujua hata nanyantagani, sijawai hata kufatilia nini maana za hizo nyota. Ni ukweli ama ni uongo sigawi pata experience yoyote kusiana na hizo nyota ambazo watu wa wanasema wanazisoma.

Kwanza kabisa wana kikisha kwamba nikifika kazini, basi naacha simu, na jali sana kazi, na jali sana mda ambao nakua kazini, nahakikisha kwamba nafanya kazi kwa kuangalia kile ambacho kime nipeleka hapo, na jituma nafanya kazi kwa bidi na kwa malengo, nihakikisha kwamba. Kuna wakati ambao nitatoka mapema na kuenda kupumzika nyumbani, hivyo inanibidi nifanya kazi kutokana na ule mda ambao natakiwa niwepo katika enua hilo la kazi yangu. Kazi yangu sio rahisi sana, lakini huwanga najitahidi sana kuweza kuifanya kwa weredi na kwa wangalifu wa hali ya juu. Ili nipate muda pia wakupumzika, nihudumie wateja kwa muda ambao unaotakiwa, nitoke kazini nifunge ofisi kwa muda ambao unatakiwa. Kwa hiyo hua najitahidi sana kuweza kumeneji vitu zote ambazo natakiwa nifanya.

Mimi mchana, napenda kupika chakula, nipike chakula cha mchana, kiwe tayari, napenda pia kushiriki katika kusoma, napenda sana kusoma vitabu wakati wa mchana, ambapo nakuwa nimemaliza kazi zangu, napenda sana kupata elim mbali mbali. Kwa hivyo, wakati wa mchana uwa nautumia sana katika kupika chakula kuandaa mazingira yangu ya kula, kuandaa mazingira ya chakula cha mchana, kuaandaa mazingira yangu ya kazini vizuli naakikisha kwamba nimemaliza kazi vizuli kwa mda ambao natakiwa alafu mchana. Kwa ni mida ya saa saba uwa najitahidi sana nikae mahali ambapo ni patulivu na nichukue kitabu changu na nianze kusoma ili kuweza kupata maalifa mbalimbali wakati wa mchana. Lakini pia wakati wa mchana napenda sana kupumzika mida ya sa kuanzia saa sita mpaka saa nane. Kwa sababu ni mida ambayo ni mchana, jua linakuwa ni kali, nakuwa nimechoka, nakuwa nimeingia asubui kazini ppaka kuja kufikia uo mda, akili yangu inakuwa imechoka Kwa hiyo huaga natumia uo mda kueza kupumzisha akili, na kueza kufanya vitu na vingine kama kujitomea na kueza kujifunza vitu vingine, na kueza kukamilisha zile kazi ambazo ilikuwa inatakiwa nifanye Lakini pia uo wakati yaezekana nilikuwa na order Kwaio inanibidi nikamilishe order za watu kwanza Nijalibu kuwaudumia wateja ili nipate muda wa kupumzika mapema Nikishamalizana na wateja basi huwa natoka kazini na kuenda kwenye mazingila mengine tofauti kabisa ili niweze kupumzika vizuli niweze kupata chakula changu cha mchana vizuli niweze kukaa vizuli Napenda sana kusherekea wakati wa jioni Ususani katika siku za ijumaa na jumamosi Napenda sana nikishamaliza kazi, nikishafunga kazi Basi naeza nikatoka na marafiki zangu Tuka agiza, tukaenda sehemu ambayo ni tulivu sehemu ambayo ni safi na sehemu ambayo ni lafiki Kwa sisi kuweza kukaa na kuweza kufuraia Basi tutaagiza chakula, tutaagiza vinywaji, tutakula, tutafuraia, tutacheza mziki, tutacheza michezo mbali mbali Napenda sana kufuraia na napenda sana kama hata sijatoka kuenda mbali Basi naeza ata nikakaa kwenye simu yangu, ama naweza nikakaa kwenye laptop yangu Alafu nikacheza tu magemu humo, mpaka ule muda ambao, nitajisikia nimechoka Napenda sana kushiriki wakati so jioni, napenda sana kutoka out na marafiki zangu, kuenda kufurahi, kuenda kuenjoy, kuenda kukula vitu vizuri uko nje kwenye maoteli, kwenye mall kubwa kubwa, napenda sana. Mimi ninapenda kujiandaa wakati nataka kulala cha kwanza lazima niombe, lazima nisali, lakini pia nahakikisha kwamba nimeoga, mwili wangu ni msafi, mwili wangu uko sawa kabisa, kwaio nitaanza na kuoga, nitaoga, nitamaliza, nitavaa nguo za kulalia, nitamaliza, nitapanda kitandani, nitaomba kwa muda wa dakika kumi, Nikishamaliza kuomba, basi hapo ndipo nitaeza kulala kwa amani Napenda sana kujiandaa kwa sababu kulala ni njia pekee ya kupumzisha na kupumzisha akili na kutafakali usiku ni maali ambapo mtu anaeza akatafakali Mimi fula yangu kubwa sana wakati wa jioni, wakati wa jioni tunakuwa na familia Kwaio tunapokaa na familia, tunaangalia tv, basi tunafurahia Iyo ni mida mizuli sana kwangu wa kufurahia kwa sababu kila mtu anakuwa nyumbani. Baba, mama, kaka, shangazi, wote wanakuwa nyumbani. Na tunaeza tukakaa pamoja na tukafurahia kabisa huku tunangalia tv. Kwaio mida yangu wa kufurahia ni wakati ambapo nimekaa na ndugu zangu, nimekaa na marafiki zangu, nimekaa na wazazi wangu. Mahali pamoja, tunaangalia tv, tunashare vitu mbali mbali, tunaulizana maswali, basi tunacheka, tunaflaia, tunatenga chakula, tunakula pamoja.

Ndiyo, mimi napenda sana kucheza ngoma, napenda sana kucheza ngoma, napenda sana kucheza ngoma za asili, ususa nisi ngoma za asili ambazo, ni za asili, laba kabila fulani, hususa nisi kabila letu, ngoma zetu, nifutia ngoma za kitamaduni, napenda sana kucheza, na nimeanza kucheza toka nikiwa mtoto mdogo. Tangia nikiwa shule za upili nimekua ni kicheza hizo ngoma na ni nzuri sana. Napenda sana kucheza hizo ngoma kwa sababu ni nzuri sana na zina zina saidia sana. Hususa ni kama unaweza ama unakipaji cha kucheza basi inakuwa ni burudani. Iyo ni burudani. Napenda sana hususa ngoma za asili kwa sababu ni burudani. Napenda sana kuskiza ngoma za asili kwa sababu iyo ni burudani na inasaidia sana katika kutuliza akili na kuipa amani akili.

Wakati wa mapumziko ya mchana, huwa natumia huo muda wangu katika kusoma na kujifunza vitu mbalimbali na kufanya huo muda kuhakikisha kwamba order zote ama wateja wote ambao wameniagiza basi wanapata vile vitu ambavyo wameniagiza kwa wakati. Na mchana wangu mimi huwa nautumia kwa kupitia ujumbe, ama kupitia review, ama kupitia maoni, kutoka kwa wateja wetu ambao wanatufuatilia, ama wanatusapoti ambao wamerudisha iwe mitazamo yao, toka ambavyo wamechukua bidhaa zetu mpaka saa hivi. Mda wangu wa mchana napenda sana kutoka na kwenda kula Napenda sana kujichanganya na watu wengine Napenda pia kupika vyakula vizuri, kupika chakula kitamu Napenda sana muda wa mchana kumaliza kazi zangu mapema niende ni kapumzike na ninapotoka kwenda kupumzika basi nahakikisha kwamba nimewajulia hali marafiki zangu huo ndiyo unakua muda wangu sahihi ambao ninakaa, ambao ninautumia nikiwa nje kuwapigia marafiki zangu, kuwajulia hali, kuwauliza vile ambavyo wanaendelea. Huo ni muda ambao huwaga natumia kufanya vitu vingi ambavyo vinaleta impact kwenye maisha yangu. Muda wa mchana ni muda ambao huwaga naandika zile faida ambazo nimeshakusanya zile faida ambazo nimeshauza kutoka asubuhi mpaka huo wakati.